Ndiyo, kila siku huwa nangoja barua pepe na kwa kweli, swala la kuangalia barua pepe inategemea sana maisha ya kila siku na shuguli nilizonazo siku yangu mara nyingi huanza na mambo ya kawaida tu kuamka asubui, kujiandaa, labda kuoga, kula kifungua kinywa kidogo. Alafu kuanza shuguli za siku sio mara ya kwanza kabisa kuamka ndio nakimbilia kuangalia barua pepe kwa sababu kwanza kabisa kuna mambo ya nyumbani maandalizi na wakati mwingine akili bado haijakaa sawa baada ya hapo nikianza shuguli zangu ndiyo naweza kuangalia barua pepe kwa kawaida na angalia mara moja asubui kuona kama kuna ujumbe wowote muhimu hasa wa kazi, shule au mambo yanayohitaji majibu ya haraka sio kwamba nakaa kila dakika naangalia kama barua pepe imetokea hapana naangalia tu napitia haraka alafu naendelea na mambo mingine mchana kulingana na shuguli zilivyo naweza tena kuangalia barua pepe labda nikitulia kidogo nikimaliza kazi fulani au nikisubiri jambo lingine kuna siku niko na vitu mingi vya kufanya sana hadi nasahau kuangalia na kuna siku sina kazi mingi na angalia hata marambili au tatu lakini kwa ujumla sio kitu cha lazima kila saa jioni pia nikirudi nyumbani au nikimaliza shuguli za siku naweza tena kuangalia barua pepe hasa kama kuna mtu anaweza kuwa ametuma ujumbe muhimu ama kama ninasubiri taarifa fulani kama ni barua ya kawaida si ya tharura naweza kuisoma na kusema nitajibu baadaye lakini kama ni muhimu najibu hapo hapo kuna barua pepe nyingi ambazo huwa si za muhimu sana kama matangazo, promosheni au ujumbe wa kawaida tu hizo mara nyingi nazisoma haraka au hata naziacha bila kujibu. Lakini barua pepe zinazohusu kazi, mipango au jambo linalohitaji maamuzi hizo hupewa kipaumbele. Kwa ujumla siishi maisha ya kukaa mtandaoni muda wote, kuna mambo ya familia, marafiki, kazi, kupumzika na hata kujitenga kidogo na simu au kompyuta. Ndiyo maana nina ratiba yangu ya kuangalia barua pepe sio kila wakati bila kulingana na hali ya siku ilivyo kwa ufupi naangalia barua pepe maramoja hadi tatu kwa siku na najibu kulingana na umuhimu wa ujumbe kama ni muhimu najibu haraka kama sio najibu nikipewa nafasi hivyo ndivyo mambo yanavyoenda katika maisha ya kawaida ya kila siku kwa sababu pia barua pepe unaangalia ni hii kama ni ya muhimu ama si ya muhimu kama ni ya muhimu najibu haraka kama si ya muhimu sijibu sahio. Nitajibu wakati nina muda kwa hivo kama siku nina angalia sana ni mara tatu lakini kama siangalii sana naangalia tu kama mara moja hivi kwa siku.

La hasha, sija wai kufanya yoga, sija wai kufanya yoga kapisa na hata sijui kufanya yoga kwa sababu umewai kuulizwa kama nimefanya yoga, yaani umeniuliza kama nimefanya yoga na mi nasema nakwambia ukweli, hapana, sijawai kufanya yoga na hata pale ninapo angalia maisha ya kawaida hapa Kenya. Yoga si kitu ambacho kipo kwa uraisi au ni kawaida kama mambo mengine, yaani si kitu cha kawaida hapo ndiyo maana nimesema la hasha kwa sababu sio kwamba mimi si shabiki au sio kwamba ati sitaki kufanya yoga ama nini vitu kama hizo kwetu hapa watu wengi hawajui yoga sana kwa kweli mara chache utaona hizi mahali pa kufanya yoga au watu wakifanya yoga hadharani ikiwa unatafuta mtu anayefanya yoga kila siku si rahisi kumpata sasa ukiangalia maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida wengi wanashughulika na kazi zao, familia, shule au biashara na hakuna muda wa kupumzika kwa njia ya yoga pia yoga huhitaji eneo fulani au mwongozo. Hapa Kenya si kila mtu ana uhakika wa kupata mwalimu au mahali pazuri pa kufanyia yoga mara nyingine watu wanajaribu mtandaoni lakini si kila mtu ana muda au nafasi ya kufanya hivyo hivyo ni ni hali ya kawaida kwamba watu wengi hawajawai kujaribu yoga ikiwemo mimi sina shaka kuwa yoga ni nzuri kwa afya unyenyekevu wa mwili na kupumzika kwa akili lakini kwa maisha ya kawaida hapa. Sii kitu tunachokiona kila siku hata pale majirani wanapokaa wengine wanapumzika kwa kukaa chini kuongea au kupiga tu porojo au kukunywa chai wala si yoga hii ni tabia ya kawaida maisha ya kila siku yamepangwa kwa namna tofauti kwa hiyo nikijibu hii swali mi ntasema sijawai kufanya yoga na hiyo ni kwa sababu maisha ya kawaida hapa Kenya hayaji na yoga kila siku kuna mambo mengine ya kawaida yanayofanyika watu wanashughulika na kazi yaani watu wanashughulika na mambo mengi hata ya kufanya na yoga ni kitu cha kipekee na si kitu cha kila siku ambayo si kitu utaona kila siku hata hivyo nasema yoga ndiyo inaleta utulivu kwa sababu inajumuisha maisha ya kila siku na sina shaka na hilo ni hali tu ya kawaida hapa si kila mtu ana nafasi au muda wa kufanya yoga kila siku hii inafanya nikae pembeni kwa tabia ya kawaida ya maisha ya kila siku hapa yaani mimi sina huyo muda huo muda wa kufanya yoga na sijawai kufanya yoga na hiyo ni sababu ya kawaida ya maisha hapa Kenya. Sio kwamba mimi sipendi mambo ya afya au kupumzika bali ni mazingira na tabia za kila siku ambazo hazijumuishi yoga na hii ndiyo sababu unasema lahasha na uwelewa kabisa na mi nakuambia ukweli, sijapata nafasi ya kufanya yoga tena, yoga, wale ambao wanafanya yoga mara nyingi wako mtandaoni na pia sina iyo muda ya kuenda kwa mtandao, kuanza kuangalia kama yoga iko hivi, yoga iko hivi mimi ata sina hiyo hamu ya kufanya yoga na kwa kweli nakuambia, sijafanya yoga na sijawai fanya hiyo yoga.